Ninaposhugulikia wateja na weka kipaumbele kwenye heshima kusikiliza na kutatua mahitaji yao kwa ufanisi. Kwanza kabisa na wasikiliza kwa makini huwapa nafasi ya kueleza hitaji ya utatizo lao bila kuwakatiza. Kwanza kabisa na wasikiliza kwa makini na wapa nafasi ya kueleza hitaji la utatizo lao bila kuwakatiza. Pili nawasiliana kwe heshima na lugha ilio wazi na jitahidi kutumie maneno rahisi na yenye adhabu Niki hakikisha mteja anelewa kile ninachosema hata mteja anapokuwa na hasira au malalamiko na baki mtulivu na mwenye staha Pia nachukua hatua za haraka kadri inavyowezekana nikiwa na uwezo wa kutatua tatizo papo hapo na fanya hivyo. Kama inaitaji muda au msaada zaidi na mjumumlisha mteja kwa wazi na kufuatilia hadi ya pate suluhisho. Zaidi ya hayo na thamini maoni ya wateja maoni yao hunisaidia kuboresha huduma na kujifunza jinsi ya kuhudumia vizuri zaidi siku zijazo.

Binafsi napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba hasa rangi kama nyeupe au bluu nyepesi. Napendelea rangi hizi kwa sababu hunipa utulivu na amani ya akili. Zinaufanya chumba kionekane kimepanuka, kikiwa safi na chenye mwanga wakutosha. Pia ni rahisi kuendana na samani na mapambo mbalimbali bila kusababisha kelele ya macho. Kwa ujumla napenda rangi za ukutani ambazo zinatuliza, zinafanya nijisikie huru na zinafaa kwa kukupumzika.

Mimi ninapenda kucheza michezo ya video kwa kiasi hasa pale ninapokuwa na mda wa kupumzika. Ninafurahia michezo inaitaji kufikiri na kupanga mikakati au ile ya michezo ya kirafiki inayoburudisha bila presha kubwa. Michezo ya video unisaidia kupumzisha akili baada ya kazi na majuku ya siku na wakati mwengine unipa nafasi ya kushirikiana na marafiki. Hata hivyo, sipendi kutumia muda mwingi sana kwenye michezo ya video huwa naona ni muhimu kueka uiano kati ya burudani, kazi na shuguli nyingine za maisha. Kwa ujumla, naicheza michezo ya video kama njia ya kujiburudisha na kupumzika.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni yale yanayoonyesha nimekua kitaaluma, kimaadili na kiutendaji. Kwanza nimefanikiwa kufanya majukumu yangu kwa uaminifu na kwa wakati. Hili limenisaidia kujenga sifa ya kuaminika miongoni mwa wenzangu na wasimamizi. Nimekuwa nikikabidhiwa majukumu zaidi kwa sababu wameona ninaweza kuyatekeleza vizuri bila kusimamiwa sana. Pili nimefanikiwa kuboresha namna ninavyofanya kazi hasaa katika kupanga kazi na kushirikiana na wengine. Kadri muda ulivyopitaa nimejifunza kufanya kazi kwa umakini zaidi kupunguza makosa na kuongeza ufanisi. Pia nimefanikiwa kujenga mahusiano mazuri kazini, nimeweza kufanya kazi kwa amani na watu wa tabia tofauti, kusikiliza maoni yao na kuchangia mawazo yangu kwa heshima. Hii imefanya nijisikie sehemu ya timu na kuongeza mshikamano kazini. Zaidi ya hayo, mafanikio yangu ni pamoja na kujifunza mambo mapya kupitia uzoefu wa kazi, jambo lililo uelewa na kuniongeza, kujiamini, kila changamoto ninayokutana na nayo, nimechukulia kama fursa ya kujifunza na kukua.

Napenda chakula cha haraka kwa kiasi. Sio sana lakini pia siki katai kabisa. Kuna nyakati ambapo chakula cha haraka hua rahisi hasa ninapokua na ratiba ngumu au nimechoka sana. Chakula kama hicho unisaidia kuokoa muda na kunishibisha kwa haraka. Hata hivyo, sipendi kukitegemea mara kwa mara. Napendelea zaidi chakula cha nyumbani au chakula kilichoandaliwa kwa njia ya afya kwasababu najali afya yangu na namna ninavyo jisikia wa baada ya kula. Nime agundua kwamba ni kila chakula cha haraka mara nyingi unifanya nijisikie mzito au mchovu.

Napenda kula nje ya nyumba katika sehemu zilizo tulivu usafi na zinye mazingira mazuri. Kusababu napendelea mikahawa midogo au maeneo ambayo hayana kilele nyingi. Ambapo naweza kula kutulivu na kufurahia chakula bila usungufu. Usafi wa mahali univutia sana pamoja na huduma nzuri kutoka kwa udungu. Pia napenda sehemu zinazo. Toa chakula kwa kawaida ninacho kifahamu. Kilicho andaliwa vizuri na kwanjia ya afya. Sio lazima uwe. Sehemu ya kifahari sana. Kilicho muhimu kwangu ni chakula kizuri, mazingira mazuri na huduma ya heshima.

Binafsi siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka kwa kawaida naenda hospitali mara moja au mara mbili kwa mwaka hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au pahali inapobidi. Najitahidi kujitunza kiafya kwa kula vizuri kupumzika na kuzingatia usafi ilikuepuka kuugua mara kwa mara. Nikiugua au nikijisikia tofauti na kawaida huwa siogopi kuenda hospitali mapema ili kupata ushauri wa kitaalamu Kwa ujumla naona kuenda hospitali kama hatua ya tahadhari na kujali afya sio kusubiri hali iwe mbaya.